Mimi kusema ukweli hupenda kuvaa ndevu sana. Nimezilea ndevu zangu kwa sasa takriban miaka mitatu sijawai kuzinyoa. Ila kichwani mimi hupendelea kufupisha nywele zangu. Wakati mwingine hata badala kufupisha nywele za kichwa, mimi huzinyoa na inakuwa kipara. Ila ndevu na zitunza na zinyoa tu kando kidogo kidogo, ili zikae, zinakaa vizuri. Napenda kukuvaa ndevu.

Siwezi nikasema kwamba kuna tukio moja haswa naichukulia kwamba ni muhimu zaidi katika maisha yangu ila kumekuwa na matukio mengi ambayo yamechangia kwa mfumo wa hali ambapo ambayo maisha yangu imekwenda. Ila kwa sasa kujibu swali hili, ntasema matukio mawili makuu yamenifanya, naezasema yana umuhimu mkubwa kwenye maisha yangu. Ya kwanza ni wakati ambapo nilikuwa takriban karibia miaka sita hivi ambapo tulitengana na mamangu yeye, akajitoa nyumbani, alafu akaenda zake. Tukio la pili ni wakati nilikuwa najiunga na chuo kikuu, karibu bia miaka kumi iliopita, huo wakati nilipoteza mjomba wangu ambaye alikuwa rafiki wangu wa karibu sana, pia ni yeye ndiye alikuwa amenilea baada ya mama kutoka nyumbani. So hayo ni matukio mawili ambayo yamechangia sana jinsi ambavyo maisha yangu yamekwenda.

Napenda sana juisi ya matunda aina nyingi kama vile nanasi, mchungwa na maembe. Ila kwa sasa, nayoipenda zaidi kwa haya matunda ni juisi ya maembe. Kwanza yale maembe ambayo nimezinunua mwenyewe sokoni, nikakuja, nikajiandalia haya juisi nyumbani. Hayo napenda sana maembe yakue yameiva vizuri na ya ambua ngozi vizuri halafu naitengeneza juisi nyumbani naweka kwa friji inatulia kwa kiwango kidogo inapata ile baridi baridi juisi ya maembe iko na ladha nzuri sana.

Napenda kuangalia sinema sana nikiwa na muda. Huwa natamani ingewezekana, ningekuwa nakwenda kwenye sinema mara nne tano hivi kwa mwezi. Lakini kwa sasa kulingana na hali ya kazi yangu, huwa kupata nafasi inakuwa vigumu sana. Kwa hiyo inakuwa sipati nafasi kwenda pale kwenye sinema, kuangalia sinema na mavideo ambazo nazipenda. Kwa sasa najaribu kuenda angalau, kila wikendi mara moja moja. Kwa sasa nimefanikiwa kwa mwezi huu nimekwenda mara tatu kwa mwezi.

Matatizo hutokea kazini na jinsi ya kuishughulikia tatizo kazini mimi huanza kwanza kwa kujua kiini chake je tatizo lenyewe ni tatizo laina gani na limetoka wapi. Kuna matatizo dhidi ya wafanyi kazi wenzangu, kuna tatizo ambalo nimeepukana kutoka na kazi lenyewe. So kwa hiyo kama ni tatizo ambalo limetokana na kazi yenyewe mimi hutafuta suluhu kutokana na watu ambao wanaijua labda mkubwa niko kazini ama naingia kwenye tovuti wavuti huko naanza kutafuta jinsi ya kuzitatiza. Kama ni tatizo ambalo limetokana na wenzangu kazini pale na tafuta jinsi ambao tunaezaridhiana na wao.

Timu ya mchezo ambayo naifuatilia kwa ukaribu kwa sasa hivi ni timu ya mchezo wa mpira wa miguu, Chelsea. Timu hiyo inashiriki kwenye ligi kuu ya kule uingereza. Na kwa sasa iko nafasi ya tano, haifanyi vizuri kwenye jedwali, japo kwamba tulikuwa tunatarajia kwamba kulingana na ununuzi wake wa wachezaji wazuri, ungekuwa unaongoza kwenye jedwali lakini mambo hajakwenda jinsi tulivyo tarajia. Kwa sasa hiyo ndo timu naifuatilia kwa ukaribu sana, najua wachezaji wake, karibia wote, najua kocha wake, najua wale ambao wale wakubwa wa hiyo timu na labda uwanja wao pia wa michezo naijua pale Stamford Bridge. So hiyo ndo timu ya mchezo wampira wa mguu ambayo naifuatilia ambayo ni Chelsea.

Mimi hupenda chakula chenye ladha nzuri, chakula kitamu, kimetiwa pale dania, kimetiwa pale nyanya, kimewekwa pale mchuzi kidogo, ila sipendi pilipili, sipendi kuvumilia chakula. Naona watu wengi sana huwa wanasema chakula ambacho kimetiwa pilipili kina ladha nzuri, ila mimi siipendi pilipili. Napenda kiungo kingine, viungo vingine vyote viwekwe kwenye chakula lakini wasiweke pilipili ama iliki. Kitu chochote ambacho kinaeza fanya chakula kiwe kichungu. Sikipendi. Kwa hiyo, napenda ladha nzuri, sila ladha chungu.

Hili swali sijalielewa vizuri, maana umesema ni muda wamwisho, sijui ni muda upi wamwisho, mwisho wa maisha, mwisho wa kazi, mwisho wa kipindi gani, lakini kama ni mwisho wa maisha, mimi huwa sikumbuki sana ama siitiliimaanani, maana naamini, katika hii maisha, kazi yetu kuu ni kuishi, na kwenye kuishi, tunafaa kuishi kwanjia nzuri, ambayo haitajalisha mwisho wako utaisha vipi, kama umeishi kwanjia nzuri, mwisho wako pia utakuwa mwisho mzuri. Kwa hiyo, mimi najaribu kuiishi kwa njia nzuri, kupendana na watu, kufanya mambo kwa jinsi ambayo inafaa, kulingana na zile sheria za hapa nchini. Kwa hiyo, si ng'ang'anii sana kuhusiana na mwisho wangu, nang'ang'ania sana kuishi na amani, kuishi vizuri, kuishi na furaha, kuishi na watu vizuri. Hiyo ndio kitu kikuu ambayo najaribu kuiendeleza kwenye hii maisha yangu.

Najaribu sana kujaribu vyakula vingine vipya ila baada ya kupekua pekua kwenye mitandao na kuangalia baadhi ya vyakula ambavo watu wengine ambao wanaishi sehemu zingine za dunia wanavikula ni vyakula vingine vya kustaajabisha sana. So, hata wakati najaribu vyakula vingine vipya, kuna mahali ambapo siwezi nikajaribu. Siwezi jaribu vyakula vingine vya kutisha kama vile kula labda vyura, kula nyoka, ama vyakula vingine pia vya kutisha. Kuna kiwango pia kwa kujaribu kwa hivyo vyakula.

Kwa sasa mimi sinadini, japo kwamba mimi nilizaliwa kwenye familia ya kikristo, lakini wakati nilifikia shule ya upili, nilianza kujiuliza maswali mengi mno kuhusiana na dini. Nilijiuliza maswali, nikaanza kufanya utafiti pia hapa na pale kwenye vitabu na kwenye wavuti, nikijaribu kujua sana mambo ya dini. Na wakati nilizidi kufanya utafiti wangu, ndio nilizidi kuzama zaidi. Kwenye fikra kwamba hakuna dini sahihi kwa sasa, kwa hiyo kwenye fikra kwamba hakuna dini sahihi kwa sasa kwa hiyo.

Hapo awali, kabla sijapata elimu ya kutumia fedha ama elimu ya kukuza fedha, nilikuwa naifadhi pesa zangu kwenye benki. Sana sana ilikuwa benki ya equity. Lakini hivi majuzi niligundua kwamba kuhifadhi pesa inapoteza dhamana. Ila badala ya kuhifadhi pesa, jambo la mbada ambae inaeza fanya pesa zako kuongezeka kwa dhamana ni kuekeza na njia raisi ya kuekeza ni kueka pesa zako kwenye money market fund. Kwa hiyo, sasa hivi mimi pesa zangu hua naziekeza kwa mambo mbalimbali sana sana kwenye money market fund. Ila si hifadhi pesa zozote.

Kwa sasa kwenye bidhaa zangu zote za elektroniki situmii usalama wa vidole, mara nyingi ama kwa bidhaa hizi zote mi hutumia nenosiri, password ama nywila. Hiyo ndo naona kama kuna urahisi wa kuitumia. Vyombo vyangu hivi vyote vya teknolojia vyenye vinahitaji kutumia neno siri havihitaji usalama wa vidole. Kwa hiyo na situmii usalama wa vidole kwa sababu hivi vyombo vyangu vya teknolojia ama vya elektroniki havina nafasi ya kutumia usalama wa vidole.

Hili ni swali nzuri sana kwa sababu napenda shughuli ya kulinda mazingira. Kitu ya kwanza ambayo nafanya kulinda mazingira ni upanzi wa miti. Nyumbani nimezipanda miti nyingi sana kila mwaka nafanya kupanda miti zaidi ya kumi kila mwaka. Hiyo ni kuhakikisha kwamba kwenye mazingira ya huko nyumbani miti ziko kwa wingi. Kitu kingine ambayo najihusisha nayo kulinda mazingira ni kutokata miti ovyo-ovyo. Kama sina sababu ya kukata mti huwa sikati mti, cha tatu ni kuhakikisha kwamba situmii maji vibaya ama nalinda maji. Halafu cha mwisho ni kuhakikisha kwamba natumia vitu ambavyo havidhuru mazingira. Vitu vingi ambavyo tunavitumia wakati huu ama kwenye enzi hizi zinadhuru mazingira sana. Na vitu hivyo sana sana zimeundwa na plastiki. Kwa hiyo nahakikisha kwamba natumia bidhaa ambazo hazijaundwa na plastiki. Na kama kimeundwa na plastiki najaribu kuipunguza matumizi yake nikinunua kimoja nahakikisha nimeitumia kwa muda mrefu sana. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo nayafanya. Kulinda ama kutunza mazingira.

Kusema ukweli mazingara ya kazi yanaeza kuwa mabaya sana sana sana kama unafanya kazi na watu wengi. Kwa sababu kila mmoja anakuja na tabia zake. Ila mazingara ya kazi yanaeza kuwa mazuri kama kuna msaada sana sana msaada kutoka kwa munaofanya kazi na wao na pia msaada kutoka kwa wale wakubwa kazini. Kitu kingine ambacho kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri kuna usawa wa kufanya kazi, hakuna mapendeleo mapendeleo huadhiri sana mazingira ya kazi cha tatu ni kupewa malipo mazuri kulingana na ile kazi unafanya kama unapokea malipo mazuri inamaanisha mazingira ya kazi pia lazima yatakua mazuri.

Hilo ni swali nzuri sana na natumai watu wengi hujiuliza sana kuhusiana na hilo swali. Mimi hupenda kuzungumzia siasa sana. Nikiwa nimekaa mahali fulani na marafiki, ndugu na jamaa, mimi lazima maada ya siasa ikuwe kwa sababu nimekuja kugundua kwamba. Hakuna namna ambavyo unaweza tenganisha maisha ya kawaida na siasa. Wale wanasiasa ambao tunawachagua ndio wao huenda pale bungeni wanatengeneza zile sheria ambazo zina athiri maisha yetu ya kawaida. Labda ata kazi za nyumbani ama ata ukiwa pale kazini kama vile sheria wakiunda sheria mbaya kama sheria ya kodi waongeze kodi. Inamanisha hiyo itaathiri kazi yetu na pia ita athiri mapato yetu. Kwa hiyo mimi upenda kuongelea siasa sana kwa sababu najua siasa ndio huwa athiri maisha yetu ya kila siku.

Huo ni swali nzuri sana. Mimi hutumia wakati wangu wabure kufanya baadhi ya mambo ambayo nayajua ya tasaidia maisha yangu kuimarika kwa kiwango fulani. Kama sijifunzi jambo fulani ambalo nimeliona mahali nikaona niliongeze, lita nisaidia kazini, mara nyingi mimi huu tafuta kitabu ni kakisoma. Kama wakati huu, nimi naendelea kusoma kitabu ambacho kimeandikulwa na mwangi gisheru. Ni kitabu ya Kingereza, riwata inaitwa Across the Bridge. Hiyo ndo kitabu ambayo kwa sasa hivi na isoma wakati ambapo napata na fasi ama wakati wangu wabure.

Hilo swali la mara ngapi naenda hospitali naweza jibu hivi, mimi huwa sipangi kwamba huu mwaka nitaenda hospitali mara ngapi ila huwa naenda tu hospitali wakati nahitajika kwenda. Kama kwamba niko na maradhi ama naumwa mahali fulani nahitaji kumuona daktari ama labda niko na shida meno ama shida ya sikio, shida yote ile ambayo nahitaji kuchunguzwa na daktari hapo ndio mimi huwa naenda hospitalini. Lakini kikawaida mimi huwa sipangi kwamba nitaenda hospitalini mara ngapi kwa mwaka.

Kila asubuhi ninapoamka kuna mambo matatu makuu ambayo lazima niyatekeleze. Jambo la kwanza huwa naamka halafu nasugua meno. Kitu ya kwanza nikuamka halafu nasugua meno na kinywa. Jambo la pili, baada ya kusugua meno na kuosha kinywa nakunywa maji ya vuguvugu. Napenda sana kunywa maji ya vuguvugu. Halafu jambo la tatu, ninapoamka lazima nipige mazoezi kwa takriban dakika kumi hivi.

Swali nzuri, mimi nimewai kuona bahari kwa sababu nchi yetu inapakana na bahari kuu ya hindi, upande wa mashariki. Bahari kuu ya hindi inapatikana kwenye mkoa wa pwani na mara nyingi watu wengi ambao wametoka bara kama mimi. Wakati tunaenda likizo, huwa tunaenda likizo sehemu za pwani kuburudika huko ufukweni na kwenye pwani. Kwa hiyo nimewai kuona bahari ambalo ni bahari ya hindi yenye iko kwenye mipaka ya nchi yetu upande wa mashariki.

Swali nzuri hilo, kinywaji ambacho nakipenda kunywa asubui ni chai. Japo kuwa sikuizi huwa sinywi kwa mara nyingi, ninapoamua kinywaji asubui nahakikisha kwaamba kinywaji chenyewe ni chai. Na chai yangu ni chai ya maziwa, alafu unaongeza sukari kidogo na tangawizi. Napenda chai yangu ikiwa ina onja ukali wa tangawizi. Kwa hiyo lazima nitengeneze chai yangu, inapochemka naongeza tangawizi kidogo. Kila asubui, uwa napenda kunywa chai.

Hilo ni swali nzuri sana, lakini nahisi kwamba mafanikio yote kazini, ama ara kwa maisha yako, ama kukote kule, bora ni mafanikio, ni mafanikio ambayo naeze yadhamini sana. Ila pale kazini, mafanikio ambaye nayadhamini zaidi ni wakati ambapo naweza kutimiza malengo yangu, jinsi ambavyo nastahili pale kazini, ama wakati ambapo naweza kusaidia wateja wangu, wapate kile ambacho wanatarajia kutoka kwangu. Huwa nahisi hilo ni hayo ni mafanikio makubwa sana kwa angu.

Chumba changu chakulala ni kidogo, kama hatua tano kwa hatua saba. Arafu undani yake kwenye kuta, kime pakwa rangi nyeupe. Na kitanda, kitanda siki kubwa pia, ni hatua nne kwa sita, na ni kitanda kizuri sana, kinagodoro nzuri kabisa. Ukiwa dirishani, ukichungulia tu kidogo hivi, utaliona hilo kitanda, utaona nguo zangu, pale kando, vimekunjwa vizuri. Harafu hapokando pia kuna jimeza kimeza kidogo. Unaeza iangalia pia hapo. Ni chumba kizuri sana napenda utulivu huko ndani na harafu ikona muangaza ya kutosha. Ni chumba kizuri sana.

Kwa upande wa michezo, mara nyingi mi hucheza na marafiki zangu, wakati wananitembelea hapa nyumbani, ama nikienda kwao, tunacheza na wao, pale manyumbani kwao, ama tukikutana kwenye sehemu za burudani, tunacheza na wao, tunacheza michezo tofauti tofauti. Halafu pia ikifika wikendi, tuna kikundi cha marafiki wengi. Kwa hiyo tunacheza mchezo wa soka, tuko na timu kadhaa. Kwa hiyo tunaweza chuana dhidi yetu, tukiwa marafiki.

Nimeshiriki kwenye mashindano mengi sana, pale chuoni nilikuwa na shiriki kwenye mashindano ya kusoma, mimi nilikuwa hodari sana wa kusoma, cha pili nilikuwa nashiriki kwenye mashindano ya riadha, mimi nilikuwa nakimbia nikiwa pale chuoni, shule upili. Hivi majuzi pia nilijitosa kwenye mashindano ya uuzaji wa sarafu ama forex trading. Kwa hiyo mimi ni mtu nikona uzoefu sana wa kushiriki mashindano kadha wa kadha ama tofauti. Napenda sana mashindano kwa sababu inasaidia mtu kujipima uwezo wako kwa mambo fulani ambayo unajihusisha nayo. Mashindano ni mazuri sana.

Kuhusiana na mambo ya picha, siwezi kusema kwamba napenda ama sipendi kwa sababu huwezi nikuta kwamba nimeenda ile sehemu ambayo watu huenda kupigwa picha halafu nikapigwa picha. Ila wakati mwingine napiga picha mara moja marambili. Lakini huwa naeza kaa siku nyingi sana bila kupiga picha. Ata kwenye simu yangu, ukichukua simu yangu uiangalie utakuta kwamba picha ambazo ziko pale nimezipiga ni za muda. Si za hivi majuzi. Namaanisha kwamba sijapiga picha. Sipigi picha kila wakati. Kwa hiyo siwezi nikasema napenda kupiga picha. Ila kukitokea tu nafasi ya kupiga picha ama kukiwa na mtu ambaye pia naye anataka kupigwa picha. Ama anataka kupiga picha na mimi. Sitakataa ila si kitu ambayo na furahia vile. Ama siichukii wala siifurahi. Ni kitu naifanya tu labda kwa sababu nimeitaka tu.

Hilo ni swali nzuri sana naamini kwamba unaposema chakula cha haraka unamaanisha ni vyakula kama vile vibanzi, vyakula ambavyo unavipata huku madukani. Kujibu hilo swali nitasema kwamba sipendi hivi vyakula vya haraka. Ijapokuwa wakati mwingine hali inalazimu. Labda sikuwa nimepika na labda wakati mwingine pia kupata chakula kingine kizuri ni vigumu kwa hiyo nitakula tu chakula cha haraka hiyo wakati. Lakini muda mwingi mimi huwa sipendi chakula cha haraka napenda chakula ambacho ni nzuri kwa afya yangu na inasemekana kwamba chakula cha haraka kwa kiwango kikubwa si kizuri kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo huwa najaribu sana kuepukana na chakula cha haraka. Sana sana hivyo vibanzi.

Kuhusiana na hilo swali, ninge penda kusema, napenda kupika kweli. Sana sana kama nipo peke yangu nyumbani, lazima nitajipikia. Alafu pia, hata kama tuko na wengine ambao siwa amini sana kwa mapishi, mimi mwenyewe ndio nitaingia jikoni. Kwa sababu naelewa sana kupika, najua kiasi kipi cha viungo ningetaka kuweka, chumvi na kadhalika, napenda sana kupika. So, kwa hiyo mara nyingi, mimi hujipikia.

Wakati wa mapumziko pale kazini ambapo mara nyingi huwa ni mapumziko ya muda mfupi tu labda dakika kuminatano ama theladhini hivi. Huwa natumia huo muda kuongea na wafanyikazi wenzangu kwa julia hali, kujua wanaendelea vipi, kujua wana matatizo gani. Na pia kutafuta usaidizi endapo nilikuwa nimepatana na shida fulani ya kazi ambayo naeza hitaji kusaidiwa. Kwa hiyo mara nyingi huwa natumia wakati huwa wa mpumziko kujuliana hali na wenzangu na kutafuta usaidizi ama kupeana usaidizi endapo kuna mwenzangu alikuwa anahitaji usaidizi kutoka kwangu.

Shughuli yangu ambayo inanipendeza ama ya kupendezo zaidi ni kazi ninayoifanya kwa sasa hivi. Kwa sababu hii kazi naifanya kwa sasa hivi inahusiana na kuingiliana na watu wengine ambao ni customer wetu, watu ambao tunafanyia kazi. Wakati wanatafuta msaada kutoka kwetu tunaingiliana, tunaongea, tunashauriana na inanipea raha sana wakati nakutana na watu mbali mbali, kutoka tabaka mbali mbali. Ambao wako na hadithi tofauti tofauti huwa inaleta furaha sana kazini na kila wakati hata kama siyuko kazini huwa nangojea sana kwa hamu na gamu kurudi pale kazini niendele na kazi hiyo kwa sababu inanifariji na inanituliza inanipea raha kiwango fulani ambayo naifurahia sana.

Hapo siwezi nikasema napenda kucheza na watoto. Mimi sipendi kucheza na watoto ila napenda kukaa na watoto. Kukaa, tuongee kidogo, lakini kucheza na wao hapana. Na amini kwamba watoto wanafaa kucheza na watoto wenzao. Arafu pia sipendi michezo ya utotoni na hata sijui hizo michezo ya utotoni. Kwa hiyo, sipendi kucheza na watoto naeza kaa na wao tu kwa muda mfupi. Wakikana mimi huwa na washauri sana sana wacheze kivyao. Naeza kaa karibu na wao ni waangalie wakati wanacheza ila siwezi nika cheza na wao.